Mimi ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwanza nikiwapa salamu na kuwaonyesha furaha kwa sababu ya kuwa katika kampuni yetu. Nawaelezea utaratibu wa kazi na taratibu za kampuni na kuwapa mwongozo wa kuanza kazi kwa urahisi. Pia nawajumuisha katika shughuli za timu na kuwahamazisha kuuliza maswali ili wajisikie sehemu ya familia ya kazi.

Mimi naamini kampuni kama ya Microsoft. Kwa sababu inajulikana sana kwa bidhaa na huduma za kiteknolojia. Zinazotumika na watu wengi duniani na pia imeonekana kuwa moja ya kampuni zinazopatikana kwa imani kubwa na wateja na watumiaji.

Mimi ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka. Na pia kuelewa lugha zote duniani. Hii, ingeniwezesha kuwasiliana na watu kutoka sehemu yote duniani kwa urahisi. Kuelewa mitanzamo yao na kushirikiana vizuri bila vizuizi vya lugha ama utamaduni.